Ningependa kutumia kompyuta juu ni haraka sana manake unaweza kuandika maneno mengi kwa kutumia kompyuta kulinganisha na kwa vile mtu angetumia mkono angechukua muda mwingi saidi Pia kompyuta inasaidia kuleta maandishi ambayo ni nadhifu na niraisi kurekebisha makoza ya yote inapotokea.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti kwa mawasiliano ya kila siku kama vile simu za mkononi kuwa waweza kupiga na kupokea simu katika kuwasiliana unaweza kusikiliza maudhui ya sauti pia katika mkutanoni ya mtandao na kusikiliza Taarifaa za sauti ambazo zinatokea.

Wakati mkokoro unapatokea baina yako na mtu mwingine, unapazwa kutuliza isi ya zako kwanza. Usijibu ukiwanaisia kali, chukua mda upumue na utulie kisha badaye kidogo ukuje utafute suluisho la pamoja. Na kama mgogoro unaweza kuleta kumizwa kwa mmoja ama badala ya mwingine, unaweza ukachukua mda au nafazi kidogo ili mkuje mjadiliane badaye kuhusulisho hilo.

Ikifika mambo na kujitunza, mimi binafsi ninapendekeza njia za kujitunza ambazo ninahusisha mwili, akili na hisia. Kwa mwili, ni muhimu kula chakula chenye lishe, kufanya mazoezi mara kwa mara na kulala ya kutosha. Kwa akili, ninapendekeza kusoma au kujifunza kitu kipya, kufanya shughuli zinazofurahisha na kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo napenda kusikiliza radio mara kwa mara inanisaidia kupata habari mpya kuburudika na pia mziki mzuri wakati nipo nyumbani au njiani Ingawa wa mara nyingine napendelea kutumia simu yangu kusikiliza mziki manake bado ni njia nzuri ya kupata taarifa na burudani kwa wakati mmoja.

Kwa hakika ututoni mwangu nilipenda sana kuchunguza na kuchifunza mambo mapya Nilikuwa na tapia ya kucheza na wenzangu kushiriki michezo ya nje na pia kupenda sana kusoma fitapu vilivyo na hadithi na elimu ututoni mwangu ulikuwa wa furaha na mafunzo na mambo niliyokuwa nikipenda kufanya yaliniandaa kuwa mtu mwenye bidii na upendo wa kuchifunza hadi wa leo.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya kazi ya sanaa na kila tukio limekuwa fursa nzuri ya kuona kazi za wasanii mbalimbali na kujifunza mitindo ya tofauti ya sanaa pia nilifurahiya haswa kuona jinsi wasanii wanavyodilisha mawazo na hisia zao. Huwa kazi halisi sa sanaa.

Katika masomo ya sayansi mimi binafsi ninapenda fizikia kwa sababu inanifundiisha jinsi nguvu mwendo na mabadiliko ya vitu vinavyotokea kila siku. Kupitia fizikia ninaona jinsi ulimwengu unavyofanya kazi na inasaidia hasa. Katika kuuliza maswali zaidi na kugundua mambo mapya.

Wakati mtu anapoanza kasi mpya, chambo la kwanza ni kuchitambulisha na kuelewa masingiria mapya. Hii inachumuisha kujua ni nani wensako wa karibu, nani anasikiliza na chinsi ofisi inafiopangwa. Pia ni fiema kuchifunza sera na utaratipu wa gambuni hili kufanya kasi kwa ufanisi na kwa usahihi.

Kucheka husapapishwa na mchanganyiko wa mambo ya akili isia na kichamii Mara nyingi kicheko utokea pale mtu anapopata kitu kisichotarachiwa au kinashitua ama anaposhiriki na wengine katika hali ya furaha kwa hivyo kucheka si tu ishara ya furaha bali ni matokeo ya mchanganyiko wa kisaikolojia isia na kijamii.

Mimi ninapenda kwenda cinema marachache, hasa pale ambapo kuna filamu nzuri au mpya ambazo zinafutia maranyingi napanga kwenda na marafiki au familia, ili wote tuweze kufurahia pamoja ingawa si kila wakati ninapokua cinema, najisikia vizuri na ninafurahia filamu hiyo kwa kina.

Chakula chachati ninachopenda mimi zaidi ni ugali na sukuma wiki pamoja na nyama ya kukaanga Pia napenda chingi chakula hiki kina viunganisha familia yetu Hasa wakati wa amlo pamoja na kila kipeo na kachumbari kina jotoa hisia za furaha na urafiki.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wakani na sikuma wiki Mara ya kwanza nilipokula ilikuwa nyumbani kwa babu yangu babu yangu ndiye aliye niandalia na kunifundisha jinsi ya kukula kwa kutumia mkono kwa heshima ladha yake ilikuwa tamu na yahalizi Mara ya mwisho nilipokila chakula hiki Ilikuwa wiki iliopita nikiwa nyumbani kwetu Nikiwa na familia yangu na bado ladha yake ilibaki hile hile tu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu naona ni njia nzuri ya kujitegemea kukosa vipaji vyangu na kujenga kitu changu mwenyewe ambacho kinaweza kuniletea maendelezo ya muda mrefu huku kukinipa huru wa kufanya maamuzi na kutimiza malengo yangu binafsi.

Ndiyo ninapenda hesabu kwasababu inanifundisha kuwa mfumilivu na makini katika kufikiri inanisaidia kutatua matatizo Kwa hatua na kunipea kuelewa namba inasaidia katika maisha ya kila siku kama vile kupanga muda na kufanya maamuzi sahii.

Majira ni nayopenda saidi majira ya fuli kwa sababu wakati huu Kuna muinuko wa mvua unafanya kila kitu kionekane safi na ya kijani kipiche Nahewa baridi kidogo ambayo ni laini na hufanya kufurahi katika majira haya Napenda kutembea nje na kucheza michezo ya nje maana hewa ni safi kabisa.

Ngozi mzuri anapazwa kuwa nasiva muhimu kama file uwadilifu, mawasiliano masuri awe mtu ambaye ana wachibika na kuwa nauruma katika watu wake file vile anapazwa kuwa mtu anayengoza Kwani uwadilifu uchenga imani pia uwajibikaji kufaidika kwa wanainchi ambapo wanaweza kuelewa maitaji na changamoto sawengine.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga mara chache na nimegundua kuwa na inanisaidia kutulia kupunguza mawazo mengi na kuboresha mwili wangu kwa kunifanya nijisikie vizuri Pia nijisikie mwepesi na mwenye nguvu zaidi na zaidi kila mara ninapo jaribu kufanya yoga.

Ndiyo nasoma gaseti mara kwa mara kwa sababu unisaidia kupata habari za sasa kuhusu mambo ya kichamii, mambo ya kisiasa na ya kiuchumi na pia uniongezea mahaaliva kwa kunipa mitasamo kuhusu mambo yanayoendelea nchini na duniani kwa ujumla. Hivyo basi, mimi ni mchangafu katika kusoma gaseti.

Mimi napanga wiki yangu ya kasi kwa kuamka mapema kupanga machukumu ya kila siku kulingana na kipaumbele na kukawa mda wangu visuri hili kuhakikisha kasi ambazo ni samuimu mba simeweza kufanyika mapema ama simeweza kufanyika kwanza kabla sasa singine kufanya hivyo inaweza kunosaidia kufikisha melengo ya wiki kwa wakati.

Ndiyo mimi kwa mara nyingi nanunua vitu vyangu kwa kutumia simu sababu ni raisi na inakoa muda naweza kuagisa fitu mtandaoni na kulipia kutumia simu nakisha kufuatilia hoda hiyo yangu bila hata kutoka nyumbani hili limeweza kufanya kazi ya ununuzi kuwa raisi.

Mtu anaweza kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mfuko wa kudumu badala ya mfuko ya plastiki popote aendapo kununua fitu dukani pia anaweza kutumia chuba ambayo inadumu badala ya hile ya plastiki Naweza kumsaidia uyo mtu asiweze kuwa anatupa fyombo hivyo popote file anapochisikia mtu kama huyo anaweza kutumia plastiki iliobo padala ya kutupa ili isiweze kuwaripu masingira.

Harufu ambayo inaipendeza zaidi kwa maisha yangu ni ile harufu ya mvua inapoanza kunyesha hasa inapogonga udongo mkafu Kwa sababu wakati huo hunipa hisia ya utulivu Kuna usafi na kumbukumbu nzuri za nyakati za amani wakati mvua huwa unapoanza kunyesha.

Mwalimu ambaye nina mkumbuka sana ni mwalimu wa kiswahili alie kuwa chuleni kwangu kwa sababu alikuwa mwalimu mvumilivu mcheshi na anaye jali maslai ya wanafunzi wake Alifundisha siyo tu somo bali pia kujiamini kwa sababu fili nisaidia kukua kielimu na kimaadili.

Napenda kununuwa saidi vitu vya matumizi ya kila siku. Asa chakula na mahitaji ya kila siku ambayo inaweza kutumika nyumbani kwa sababu ni muhimu kwa maisha ya kila siku na pia usaidia kuhishi kwa afya kukabiliana na majukumu ya kila siku katika maisha ya kila binadamu.

Mimi binafsi huwa ninasherehekea mwaka yangu kwa njia rahisi na yenye maana jambo la kwanza huwa ninapoingia katika mwaka mpya huwa ninaanza na kushukuru mungu kwa uhai na mafanikio ya mwaka ambayo iliopita Kisha ni natenga muda wa kukutana na familia na pia marafiki ili tuweze kusharehekea pamoja.

Ndiyo napenda chakula kitamu chakula kitamu huwa inanifanya ni hizi kuwa na furatele na wakati mwingine na sahau kuwa nilikuwa na uchofu Wakati chakula hito kinapopikwa huwa najisikia mwili kumsima kuwa na furatele tele na kuwa lahini mno.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa, nakumbuka vyema hiyo siku nilikuwa na furaha kwa kuona uzuri wa maji yake yaliyokuwa safi na ya rangi ya samawati hata hivyo kulikuwa na utulivu ambayo ilinipea amani moyoni mwangu kwa sababu ziwa hilo lilikuwa na maji ambayo yalikuwa yametulia tuli.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni maadili na uhusiano na mungu ambapo ninanifanya kuwa nahisi na moyo wa huruma, upendo na heshima kwa wengine. Na hivyo hunisaidia kuwa mtu bora kila na wakati katika maisha yangu.

Mimi napenda chai kwa sababu inaladha laini na hunipa utulivu chai unifanya nijisikia nikiwa mtulivu na haina uchungu wowota hile mwingi kama file kao Pia naipenda chai kwa sababu mtu yoyote hule anaweza kunyuwa chai mahali popote pali iwabu asabuhi jioni ama pia hathuri.

Mimi napendelea viatu vya michezo kwa sababu vinafaa kwa shughuli zangu za kila siku. Ni rahisi kuvaa. Na vinaonekana uzuri na mitindo mingi ya nguo ambazo ninazivalia kila na wakati katika maisha yangu. Pia inasaidia kwa maana ni mwepesi mno.

Si mara mingi vile lakini ninapiga picha wakati ninapenda kukumbuka tukio fulani ambalo liliweza kuendelea kama vile sherehe Pia napiga picha ili kukumbuka mahali au mandhari maalum ambapo umeweza kutembelea Pia napiga picha wakati tumepatana na marafiki zangu au familia tukiwa kwa pamoja.

Mimi ningeweza kusema napenda zote kwa sababu kila moja inafaida yake tofauti kama vile kusoma kunapeleka kwenye dunia mpya na kupanua ufahamu Wakati mwingine ule kuandika pia kuna kuwezesha kueleza mawazo yako na isia zako kwa undani.

Mimi nimewai kupata kusafiri sehemu nyingi nzuri Hapo kenya ambazo kila mmoja ina uzuri wake wa kipekee Nimefurahia sana pwani hasa diani na watamu ambazo sina mchanga mweupe na pia machi yake ya samawati yanayopendeza mno katika masingira yake ya kipekee.

Mimi napenda kutumia ndata ya simu mara nyingi kwa sapapu inaniraisishia kuunganishwa popote nilipo Lakini nikiwa nyumbani au sehemu yoyote pale ambapo mtandao wa wi-fi unapatikana huwa natumia waifai ili kuokoa data maanake ni raisi mnu.

Somo niliolipenda shuleni ilikuwa sayansi kwa sababu nilipenda kuelewa jinsi vitu vinavyo fanya kazi kufanya majaribio ya kupima dhana zetu na kuona matokeo yake kwa macho yangu. Hilo ndilo jambo ambalo lilikuwa linanifurahisha mno kama mwanafunzi bora katika somo hilo la sayansi.

Nchi ninayopenda kutembelea ni Japan. Ningependa kuenda huko kwa sababu ni nchi inayochanganya sana teknolojia ya kisasa. Na utamaduni wa kale kwa namna ya kipekee. Kitu kinachofurahisha huko Japan ni mazingira yake mazuri. Kama vile milima. Milima ya Cherry pamoja na miti mikubwa ilio na maendileo.

Ndiyo napenda kupanda milima kwa sababu kunanipa hisia i ya utulivu na kunifanya njisikie karibu na mazingira ya asili kupanda milima hunisaidia kufuraikia mazingira nzuri kupumua hewa safi na pia hunipa nafasi ya kutafakari na kujitambua zaidi.

Mchana ni wakati muhimu wa chakula kwa sababu husaidia mwili kupata ngufu saidi sa kuendeleza shukuli sa siku kwa hivo kwa mara nyingi mimi hula chakula kilicho na wanga kama file wali na pia kwa wakati mwengine naweza kula ukali kwa nyama.

Sijapiga kura bado Lakini ni haki na wajibu muhimu wa kila raia. Kupiga kura kunanisaidia sauti yangu kusikika na kuadhiri maamuzi ya nchi kuhusu elimu, afya na usalama. Na mambo mengine yale ambayo hayajatambuliwa na nchi huo.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani kwa sababu unapata nafasi ya kupumzika, kufurahia upepo mwanana wa bahari, kusikiliza sauti ya mawimbi, na pia kuona masingira masuri ambayo yanapendeza katika pwani ambayo inaleta kupumzika kwa akili.

Ninafanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu au mara tano kwa wiki. Ili kuboresha afya yangu, kuimarisha misuli na kuongeza nguvu za mwili. Kwa ujumla lakini pia napumzika siku moja au siku mbili ili mwili upate nafuu katika ubora.